Wakati wa mvua mara nyingi huwa napenda kukaa nyumbani ili kuweza kupisha mvua iendelee kunyesha nje nikisubiri ipungue ili niendelee. Na mambo yangu ya kila siku. Mvua mimi naipenda kwa sababu inatusaidia kuweza kustawisha mazao ambayo yanakuwa yamelimwa mshambani. Siku ya mvua ambayo nimeifurahia zaidi ni siku ambayo mvua ilinyesha nyingi. Wakati huo tukiwa tumeisubiri mvua kwa muda mrefu. Hiyo ndiyo siku ambayo nakumbuka nilifurahia mvua sana. Mvua ilibadilisha mipango yangu kwa kunifanya nibadili ratiba zangu za kila siku kwa sababu ilinyesha muda mrefu na mimi kushindwa kutoka na kupelekea kukaa ndani kwa muda mrefu. Huwa nahisi vizuri wakati naskia sauti ya mvua sauti ya mvua haina shida sauti ya mvua ni nzuri. Haina changamoto yote kwa hiyo najisikia vizuri tu nikisikia sauti ya mvua.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wangu kutibu wagonjwa. Natamani niweze kuwa na ujuzi mkubwa zaidi. Ya kuweza kujua magonjwa mengi na kutibu magonjwa suguu zaidi. Nahitaji kuimarisha ujuzi wangu wa sekta yangu ya afya kwa kujiendeleza na masomo. Ili kuweza kuhakikisha nakuwa imara zaidi. Na kuwa daktari bingwa ambaye anajua kutibu magonjwa mengi. Anajua kufanya prosigia nyingi ili niweze kutibu wagonjwa wangu vizuri.

Ndiyo, napenda, napenda sana kuvaa kofia. Kofia inanifanya nijisikie mtu ambaye nimependeza wakati wa kuvaa kwa hivyo napenda kuvaa kofia kwa sababu ni vazi ambalo linanipendeza nikivaa mara mingi. Wakati natembea, huwa nimevaa kofia kwa hiyo. Napenda sana kuvaa kofia.

Siku yangu ya kuzaliwa nasherekea kwa kuwaalika, ndugu, jamaa na marafiki. Ili niweze kusherekea nao, siku hii pamoja. Mara nyingi nasherekea siku hii nikiwa nyumbani kwa kukata keki, kula na kukunywa vinywaji, mbalimbali. Kwa hiyo nasherekea siku yangu ya kuzaliwa namna hiyo.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazi ni kutokuwepo kwa vitende ya kazi vingi ambazo mimi nahitaji kwenye kazi yangu mara nyingi kuwa kuna upungufu kwa vitende ya kazi kwa hiyo. Nikikutana na hali hiyo huwa napata sana changamoto wakati wa kufanya kazi zangu.

Nasherekea siku kuu kwa kuhuhakisha kwamba nakula chakula kizuri, na kunywa, kinywaji ambacho na kipenda, na kuwa kalibu na watu ambao nawapenda, tukiongea, tukicheza muziki na kufurai kwa iyo. Hivyo ndiyo namna ambavo mimi nasherekea. Nasherekea siku kuu kwa kuhakikisha kwamba na enjoy na kufuraiya. Siku iyo.

Hapana, sipendi kuvaa vipuri. Vipuri sipendi kuvaa kwa sababu nivazi ambalo nikivaa na kuwasipo uhuru, sijisikii vizuri najisikia niko ovyo kwa hiyo. Mimi ni mtu ambaye sipendi kuvaa vipuri kabisa.

Ili kujitunza, ninahakikisha kwamba, nakula chakula ambacho ni mlo kamili. Nakunywa maji mengi, na nafanya mazoezi kila ninapopata nafasi ili kuhakisha najitunza vizuri. Napata muda wa kupumzika. Napata muda wa kupumzisha akili yangu. Kwa hiyo, ili kuweza kujitunza huwa nafanya vitu hivyo.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni uwelewano baina ya wafanya kazi. Na pia fitendo ya kazi kuwa vinapatikana kwa wakati saii. Hayo ni mazingira ambayo yanafanya kuwa mazuri wakati wakufanya kazi. Kila kitu kinapopatikana kwa wakati mkiwa mna maelewano mazuri baina ya wafanya kazi. Hawezi kupata shida gazini kwa iyo. Kina chofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni maelewano mazuri kazini pamoja na kupatikana vitendea vya kazi. Vyote vina voitajika.

Nanyolea nywele zangu mara mbili mpaka mara tatu kutokana na kiwango ambacho nywele zangu zinakuwa zimefika. Kwa hiyo kama ikifika kiwango kile ambacho zimekua zinahitaji kunyolewa huwa nazinyoa. Kwa hiyo mara nyingi na nyoa mara tatu mpaka mara mbili kwa sababu nywele zangu zinakuwa kwa haraka sana.

Mafunzo ya kazi ya liyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya mfumo wa goti homies. Uo ni mfumo ambao unasaidia kusajili wagonjwa, wanapoingia kumuona daktari, mpaka unapoagiza kuenda maabara na kuenda kuchukua dawa. Kwa hiyo ni mafunzo ambayo tulipewa na mpaka leo hii ya menisaidia sana katika ufanyaji wangu wa kazi. Ni mafunzo ya mfumo Wagoti homies ambao ni mfumo unaotumika sana katika hospitali hivi sasa.

Chakula ambacho napenda kula jioni ni wali na nyama ya kuku. Napenda kula wali na rosti ya kuku. Kwa sababu ni chakula ambacho ni chepesi. Na huwa nakifurahia sana kula wakati wa usiku. Wakati wa siku, hicho ndio chakula ambacho napenda kula. Napenda kula wali na nyama ya kuku.

Habari mtandaoni nasomea kwenye mtandao wa twitter au kwa sasa unaitwa X kwa hiyo habari nyingi na zozi soma na zisomea kwenye mtandao huo napata habari kwa wakati muafaka na habari huwa ni sahihi na zinanifikia kwa haraka kwa hiyo habari kwenye mtandao nasoma kwenye mtandao wa twitter au za sasa hivi unaitwa exi.